Asubuhi ninapoamka huanza kwa kushukuru kwa siku mpya. Kisha huosha uso, huoga au kujisafisha na kujiandaa kwa shughuli za siku. Baada ya hapo hunywa chai au kahawa kidogo ili kuupa mwili nguvu. Pia kupitia ratiba ya siku kupanga kazi muhimu na kujiweka tayari ka kiakili kabla ya kuanza majukumu yangu.